Napenda chakula kisicho na mafuta, kuliko chakula chenye mafuta kwa sababu ina nakuwa sipo kwenye hatari ya kuwa na mafuta mengi mwilini kwa sababu ukishakuwa na mafuta mengi mwilini unakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa, magonjwa ya moyo na vitu vingine zaidi. Kwa hiyo, napenda zaidi chakula ambacho kina mafuta madogo kwa ajili.

Mazingila kazi nyopendelea ni mazingila ambao yametulia, ni mazingila lafiki, ni mazingila ambao yanaruhusu ukuwaji, wa kitaluma, ni mazingila ambao yanaruhusu muendelezo wa kitaaluma lakini pia ni mazingila ambayo ni salama, ni mazingila ambao unakuwepo kuna kujiamini, ni mazingila ambao kuna usimamizi mzu.

Ndiyo napenda kutembea kwa mguu. Kwani ni sehemu ya mazoezi. Na nikiwa natembea kwa mguu na furahi. Napata kuona zaidi eneo ninalo tembea. Napata kuifahamu zaidi njia yangu. Kwahiyo ni sehemu ambayo pia ni mazoezi na na fati zinakua zinaungua mafuta mafuta. Kwaiyo sehemu ya mazoezi pia.

Hali ya hewa ya leo ni jua ni joto nimevaa pens lakini nipo kifua wazi kwa sababu niko ndani kwa sababu ya joto, lakini hali ya hewa ninayoipenda mimi ni hali ya hewa ya baridi, hali ya hewa ya baridi lakini ninachotaka kufanya katika hali hii, hali hii ya hewa ni kupumzika katika kivuli kutulia ndani sehemu ambapo kuna upepo mzuri.

Rangi ninayoipenda zaidi mimi ni rangi ambayo ni rangi nyekundu, hii rangi nyekundu ina nikumbusha upendo, kitu na chomiliki cha rangi hiyo, nina nguo, yenye rangi hiyo, kwa hiyo ni rangi ambayo ni kiwanayo, nikivaa ina nifanya nihisi vizuri, nihisi upendo ni wakini sehemu naona rangi inaonekana maranyingi sehemu mbali mbali hasa kwenye matukio muhimu. Kunakuwa kuna red carpet. Lakini.